Unapendelea baridi au joto? Ninapendelea joto Sipendelei baridi maana Msimo wa baridi unahitaji uwe na mtu na mimi kusema kweli sina mtu Kwa hiyo napendelea wakati au msimo wa joto Lakini isiwe joto jingi joto kadri lisiwe joto lile la kufanya mtu la kukusisimua sana na lisiwe Kusiwe baridi sana Iwe yale ya kadri.

Mahali gani pa historia ungependa kutembelea? Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni sehemu inayoitwa, ni sehemu inayoitwa Fort Jesus. Sehemu hii inapatikana pale Mombasani nchi ya Kenya. Sehemu hii inanivutia kwa maana ni sehemu ambayo imekuza historia ya wapiganaji wa uhuru katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya ni nchi yangu na naipenda na hivyo ningetaka kujua historia yetu.

Unafanya mazoeze ya asubui au jioni. Mazoeze yangu ya kila siku siyafanya ya subui wala jioni. Na yafanya wakati popote niyambapo ni nailekea kuoga. Yani hata iwe asubui, mchana, usiku, jioni. Popote tu wakati ya mbapo tu nemaa kwenda kuoga. Wanafanya mazoezi kwa dakika ishiri au therathini. Ndwa naingia bafuni kuoga. Hili nisaidia kunisisimua. Na kunifanya nitoe uchofu mwilini kabla nijimogili maji na kujifanya niwe fresh tena.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Aha, sherehe ya krismasi Naipenda sherehe ya krismasi maana ndio sherehe moja tu ambayo tunakusanyika na kujumuika kama familia Yaani ndugu zangu, wazazi wangu, shangazi zangu, babu yangu Yaani ndugu wa mbali na karibu tunakusanyika na kujumuika katika familia yetu Tunaandaa vyaakula vyote, tunaandaa michezo, tunaongea na mambo mengine mingi. Kwa hiyo naipenda krismasi kuliko sheria sheria zingine.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda sana ya mpira wa miguu. Timu ya mpira ya ambayo huwa ninaipenda ni timu ya Manchester United. Naipenda timu hii kutoka mwaka 2022. Tangu ambapo nilipokea kifaa changu cha simu na nikakutana nayo. Timu hii naipenda kwa sababu ina wachezaji atari ambao yani wana uvumilivu, wanaweza kucheza vizuri. Na goal kipa mzuri na pia hata kochi wao ni wazuri.

Jee, unapenda kula samaki? Namu, napenda kula samaki. Unapenda kula samaki kwa mana ndiyo proteini yambayo au nyama ambayo haina magonjwa mingi au haina hile uoga kwa mba nitapata magonjwa. Yani sili na hilo uoga kwamba nitapata magonjwa. Samaki ina madini mengi na inaproteini nyingi. Na pia inamanufaya kuwa na vitamini yambae inatwa omega three mbavyo avipatikani kwa nyama nyingine hawa kwa chakula kingine.

Je, unapenda kutembea kwa miguu. Anayependa kutembea kwa miguu nani? Ah, napenda tu kutembea kwa miguu wakati ambapo, naifanya kama njia ya kufanya mazoezi. Ila, katika kutembea, katika shughuli zangu za kila siku, sipendi kutembea na mguu. Naweza kubebwa na gari au baisikeli au pikipiki, lakini kutembea na miguu. Sipendi kwa maana inanifanya ninasweti na nakuwa nakuwa mchafu tu najihisi mchafu maana. Kuna vumbi, kuna kuchafuliwa nini nini, sipendi.

Unapenda kuandika au kuongea? Napenda kuandika, lakini wakati mwingine pia napenda kuongea. Siwezi kusema napenda kuandika kuliko kuongea, au siwezi kusema napenda kuongea kuliko kuandika. Inafuatilia niko katika msimu gani wa maisha, nina hisia gani, nina mahitaji gani. Kuna wakati ambapo, ninachohitaji ni kuongea, nitoe hayo mawazo akilini. Na Kuna wakati ambapo, ninachohitaji ni kuandika ili niweze kupata, niweze kupata picha safi ya kile ninacho ninachokadiliana nacho.

Kumbu kumbu gani nzuri unakuuna kutoka utotoni? Kumbukumbu ambayo ya utotoni ambayo inanivutia sana huu ambayo nimiwekeza kwa dati ni. Kumbukumbu yetu ya kucheza eni tulipoko watoto na mimi na ndupa moja na nduuzangu tukicheza. Siku moja tuliko tumenda kupiga mbizi mpale mtoni. Na akaja ya mtu, hakaona tunashafua mazingira, hakaiba nguo zetu bila sisi kugundua. Siku hiyo tulirudi nyumbani tukiwa uchi wa mnyama usiku lakini tulipewa kichapo chaumbwa Leo hii tunachekea tukikumbuka hilo jambo.

Unashugulikia mda wa mwisho vipi Nikipata ningejipata kwenye mto wa mda wa mwisho au ile dakika ya mwisho ambapo sikuwa nimejipanga vizuri nacho kwanza fanya ni kupuma kwa nguvu hili niweze kutoa mikorogo yaani kuchanganyikiwa akilina nikisha toa nikisha pata mwelekeo vizuri ambapo napoenda naingia kazini na kujitumbukiza na kufanya kwa bidii bila kuangalia wakati ili nisipate hiyo presha yaani nisishtuke shtuke.

Niambie kuhusu filamu unayoipenda zaidi Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ambayo inaitwa Omalon. Hii ni filamu ambayo ilitolewa maka mwaka elfu moja tisini na tisa aaah na naipenda sana filamu hii kwa maana ni fami ni filamu ya kifamilia ambayo inakuza inakuza na pia inabrudisha inaburudisha.

Je unapenda mbwa au paka Napenda sana paka kuliko mbwa Yaani hata kama mbwa wanakaa wanyama ambao wanafutia majukumu ya kueka mbwa ni mengi sana kuliko majukumu ya kuweka paka Paka ni msafi Paka anaweza kungarisha yani nakutua uchafu wake Paka hali chakula kingi na pia Paka ni mrembo sana na ni kiumbe ambacho kinaweza kukutetea Hata tukiongelelea mambo ya spiritual.